Binafsi na hifadhi pesa kwa nidhamu na mipango kwa hata kama ni kwa kiasi kidogo kidogo. Kwanza najiwekea lengo ma kuokoa kila ni napopata kipato najitahidi kutenga sehemu fulani kwa ajili ya akiba kabla sijatumia ingine. Hata kama ni kiasi kidogo naamini, utabidhi ndio muhimu. Pili, nina bajeti nijitahidi kupanga matumizi yangu ili nijue ni wapi pesa zi naenda. Hii hunisaidia kuepuka matumizi yasiyo ya lazima na kueka kipau mbele kwenye mahitaji muhimu. Pia na hifadhi pesa mahali salama kama akaunti ya akiba au njia nyingine. Zinazo saidia kutenganisha akiba na matumizi ya kila siku. Hiu husaidia nisiguze pesa ya akiba kirahisi Zaidi pia najifunza nidhamu ya matumizi kununua kile ninachohitaji Zaidi kuliko ninachotaka, Hii hunifanya niwe na udhabiti bora wa fedha.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni yale yanayosaidia kukua kitaaluma na kibinafsi. Kwanza ningependa kupata mafunzo ya kuboresha ujuzi kwa kazi ninayofanya. Ili nifanye majukumu yangu kwa ufanisi na kwa ubora zaidi. Mafunzo haya hunisaidia kuelewa mbinu bora, taratibu sahihi na viwango vinavyotumika kazini. Pili ningependa mafunzo ya mawasiliano na kazi ya timu. Kujifunza jinsi ya kuwasiliana vizuri na wenzangu, kushirikiana na kutatua changamoto kwa pamoja ni muhimu sana katika mazingira ya kazi. Jambo ingine ni ningependa kupata mafunzo ya uongozi na uwajibikaji, hata kama ni katika nafasi ya kawaida, mafunzo haya hunijenga kwa kuwa mtu anayechukua hatua, anayeheshimu wengine na anayechangia maendeleo ya timu. Zaidi pia ningependa mafunzo ya teknolojia inayotumika kazini ili niweze kuendana na mabadilika na kuongeza dhamani yangu kama mfanyikazi.

Hali ya hewa ninayoipenda ni ile ya wastani isiwe ya joto kali wala baridi kali. Napenda hali ya hewa yenye upepo mwanana na joto la kawaida kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Katika hali hii naweza kufanya shughuli zangu za kila siku bila kuchoka sana au kuhisi usumbufu. Pia hali ya hewa ya wastani hunipa utulivu wa akili naweza kutembea kufanya kazi kupumzika bila shida. Kwa ujumla napenda hali ya hewa iliotulivu na yenye uwiano kwa sababu inanifaa kimwili na kiakili.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani hasa pale, mazingira yanapokuwa mazuri na kazi inaruhusu. Kufanya kazi nyumbani hunipo utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu, ninaweza kupanga ratiba, inayofaa zaidi kwangu, jambo linalosaidia kuwa makini na mwenye tija bila kelele au usumbufu mwingi ofisini, pia hunisaidia kuokoa muda. Na nguvu ambazo zingetumika kusafiri, muda huo naweza kutumia kufanya kazi, kupumzika au kujitunza binafsi hii hunipa duweano mzuri kati ya kazi na maisha ya binafsi hata hivyo, najua kufanya kazi nyumbani kunahitaji nidhamu binafsi Najitahidi kueka mipaka kati ya kazi na mapumziko ili nisiingiliane.

Binafsi naweka neno siri langu salama kwa umakini na nidhamu kwa sababu ninaelewa umuhimu wa kulinda taarifa zangu binafsi na za kikazi. Kwanza kabisa natengeneza neno siri imara na tumia mchanganyiko wa heru kubwa na ndogo na namba na alama maalum najitahidi kuchagua neno siri rahisi kama magina tarehe maneno ya naweza kukisiwa kiraisi. Pili situmi neno siri moja kwa kila kaunti. Kila kaunti muhimu huwa na neno siri lake tofauti hii hunisaidia kupunguza hatari endapo neno siri moja litavunjishwa. Pia sibandiki wala kuandika neno siri sehemu zilizo wazi najiepusha kabisa na kuiandika kwenye karatasi au kueka kwenye simu bila ulinzi kama ni lazima kuyaifadhi nachagua njia salama. Zaidi ya hayo, kubadilisha neno siri mara kwa mara asa kwa kaunti muhimu, kubadilisha hunisaidia kuongeza usalama na kupunguza uwezekano wa mtu mwingine kulifahamu kwa mda mrefu.

Pia ofisi, chakula ninachokula mara mingi mchana ni mchanganyiko wa vyakula vyaka kawaida na vinavyo ni shibisha vizuri. Mara mingi nakula ugali na mboga kwa kama sukuma wiki au kabeji. Nikiambatanisha na proteini kama maharagwe ndengu au wakati mwingine nyama chakula hiki. Hunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za mchana bila kujisikia mzito sana. Kuna siku pia nachagua wali au chapati kulingana na hali na muda nilio nao. Kile kilicho muhimu kwangu ni kuhakikisha chakula cha mchana ni cha afya, kinanitosheleza na kinanisaidia kuendelea kufanya kazi kwa umakini.

Binafsi ninaweka uwiano kati ya kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda na kuweka mipaka iliyo wazi. Kwanza kabisa napanga ratiba yangu ili nijue muda wa kazi na muda wa mapumziko. Najitahidi kumaliza majukumu ya kazi ndani ya muda wa kazi ili nisiyaendeleze hadi kwenye muda wangu binafsi. Isipokuwa pale inapobidi sana. Pili najiwekea mipaka ya kazi, ninapokuwa nje ya muda wa kazi najitahidi kujitenga na kazi kwa kadri inavyowezekana. Pia najitenga muda wa kujitunza, hii ni pamoja na kupumzika, kufanya mazoezi, au kushiriki shughuli zinazoniweka katika hali nzuri kihisia. Zaidi pia najifunza kusema hapana inapohitajika. Si kila jambo linaweza kufanywa kwa wakati mmoja hivyo, kuweka vipaumbele hunisaidia kuepuka kuchoka kupita kiasi.